Je unapenda kutembea mstuni ndiyo napenda kutembea mstuni ni sehemu yenye wanyama wakali wanyama wakuliwa wakati wakuwinda msitu ni sehemu sahihi ya kupumzisha kwa kuna upepo mwororo ni sehemu ambayo imetulia kwa kufanya mawindo kwa wanya.